Kwa kawaida nakaa hadi saa tano au saa sita kulingana jinsi siku yangu ilivyokuwa. Siku ya kawaida hujitahidi kumaliza majukumu mapema ili nipate muda wa kupumzika na usingizi wa kutosha. Hata hivyo, ninapokuwa na kazi ya dharura au muda wa mwisho naweza kukaa hadi saa saba usiku. Najua kuwa kukosa usingizi huathiri nguvu, umakini na hali ya hisia siku inayofuata. Hivyo hujaribu kutosha tabia iyo mara kwa mara. Kabla ya kulala, napenda kutulia kupanga shughuli za kesho au kufanya jambo jepesi ili kujiandaa kwa usingizi mzuri.

Kwa kawaida, mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda asubuhi kwa sababu kuna utulivu, mawazo huwa wazi, na nina nguvu ya kuanza siku vizuri. Kuamka mapema hunisaidia kupanga kazi zangu, kuweka vipaumbele na kufanya mambo muhimu kabla ya misuko-suko ya siku kuanza. Ingawa naweza kufanya kazi siku inapobidi, napendelea asubuhi kwa sababu huwa na umakini zaidi na ufanisi mkubwa. Kuamka mapema pia hunipa muda, wa kujitunza, kutafakari, au kufanya mazoezi madogo kabla ya kuanza shughuli za siku.

Ninajikinga na juakali kwa kuchukua tahatari raisi lakini muhimu. Kwanza huva nguo nye pesi na zenye rangi hafifu pamoja na kofia au miwani ya jua inapowezekana. Pia utumia krimu ya kujikinga na jua ili kulinda ngozi dhidi ya miozi hatari. Ninaitaji kuepuka kuka juani kwa mda mrefu hasa wakati wa mchana mkali. Nahunywa maji ya kutosha ili kuepuka upungufu wa maji muilini. Njia hizi, unisaidia kubaki salama, mwenye afya na mwenye nguvu hata wakati wajua kali.

Kwa kawaida, huangalia barua pepe mara tano au sita kwa siku. Kulingana na majukumu nilio nayo. Asubui huanza kwa huangalia barua pepe ili kuona kama kuna ujumbe muhimu au wa dharura uliotumwa kabla ya kuanza siku. Baada ya hapo, huangalia tena katikati ya siku ili kufuatilia majibu au maelekezo mapya. Mwishoni mwa siku, hupitia barua pepe ili kuhakikisha hakuna jambo muhimu lilosalia bila kushughulikiwa. Kuepuka kuangalia barua pepe kila wakati kwa sababu huchangia usumbufu na kupunguza umakini kazini. Kuwa na ratiba ya kuangalia barua pepe hunisaidia kusimamia muda vizuri, kubaki makini na kujibu ujumbe kwa ufanisi ila msongo wa mawazo.

Wakati wa likizo, hujistawisha kwa kupumzika na kujitunza kwa makusudi. Huchukua muda wa kupunguza msongo wa mawazo kwa kusafiri au kutembelea sehemu tulivu kama asili, fukwe au maeneo ya kijani. Pia hutumia muda kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kufanya shughuli za ubunifu, zinazonipa furaha. Likizo hunipa nafasi ya kuunganika na familia na marafiki. Kuimarisha mahusiano na kucheka bila presha ya kazi. Zaidi ya hayo, hutafakari malengo yangu kupanga hatua zinazofuata na kujifunza jambo jipya kwa utulivu. Kwa njia hii, hurudi kazini nikiwa, nimechajiwa, mwenye mtazamo mapya na motisha zaidi.

Ningependa kutembelea miji kama Japani, hasa Tokyo na Kyoto. Japani inanivutia kwa sababu ina mchanganyika utamaduni, wa kale na teknolojia ya kisasa. Jambo linaloongeza msimuko wa kipekee. Ningependa kuona manthari ya milima na bustani za cherry blossom. Kutembelea mahekalu za kihistoria na kujaribu vyakula vyao vya asili kama sushi na ramen. Pia napenda kuona utamaduni wao wa nidhamu, heshima na usafi ambao ni mfano wa maisha bora. Ziara hiyo ingetolewa nafasi ya kujifunza, kuchunguza na kufurahia uzuri wa asili na miji. Huku nikipata uzoefu mpya, wa tamaduni tofauti.

Napenda mikutano ambayo ni ya muktasari na yenye malengo wazi na yenye ushirikiano. Mikutano hii hutoa nafasi ya kusikiliza, kubadilishana mawazo na kupanga hatua za kutekeleza majukumu bila kupoteza muda. Napenda pia mikutano ambapo kila mshirika anaweza kuchangia kwani inahamasisha ushirikiano na ufanisi wa timu. Mikutano ya muda mfupi lakini yenye tija hufanya kazi kuwa rahisi kusimamia na kufanikisha malengo. Huku ikizingatia muda wa kila mtu kwa upande mwingine napendelea mikutano yenye ratiba maelezo wazi na malengo yanayopimika kwani hunisaidia kubaki makini kufanya mambo bora na kufanikisha matokeo chanya.

Rangi yangu inayonipendeza ni buluu. Napenda blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na utulivu wa akili. Rangi hii pia hunisaidia kuzingatia vizuri, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini. Rangi ya hayo, blue ni rangi inayofa katika mazingira tofauti, iwe ni mavazi, chumba au vifaa vya kazi, na hunipa hisia ya ufuasi na utulivu. Kwa upande mwingine, rangi hii pia niya kupendeza kwa macho na inafuraha na mantari ya asili kama anga na maji. Jambo linaloongeza furaha na mtazamo mzuri wa kila siku.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupiga picha, ni njia nzuri ya kuelezea hisia na kukamata kumbukumbu muhimu. Kila picha inahadithi yake, kutoka kwa manthari ya asili hadi matukiwo ya kila siku. Kupitia lens, tunaweza kuwona ulimuengu kwa njia tofauti na kushiriki mitazamo yetu na wengine. Piga picha pina itaji ubunifu na uwelewa wawanga, muundo na rangi. Katika ulimwengu wa kisasa wa teknolojia, kila mtu anaweza kuwa mpiga picha kwa kutumia simu zao za mkononi. Kwa hivyo, ninapenda kuchunguza maeneo mapya na kupige picha za manthari au watu wanao toa hisia mbali mbali. Nishauku ya kusisimua.

Ninapenda sana chakula cha jadi kama vile ugali na skuma wiki. Ugali ambao ni chakula cha msingi katika maeneo mengi ya afrika mashariki ni rahisi kwanda na ni tamu sans hasaa unapotumikia na mboga mbalimbali au nyama sukuma wiki kwa upande wake ni mboga yenye virutubisho mingi na inatoa ladha nzuri kwa mlo. Pia napenda samaki wa kukaangwa au wali wa nazi ambao ni chakula cha kifahari katika badhi ya tamaduni. Chakula cha jadi kina historia na utamaduni mkubwa nyuma yake, na kina nifanya nijisikie karibu na watu na desturi zangu. Nifuraa kubwa kula vyakula ambavyo vina maana katika jamii yangu.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

Kununua vitu mtandaoni ni raisi sana, ni hatari pia. Unawona kitu kimoja, kisha unawona vingine. Unakuendo kiagiza vitu, usivyo itaji. Garama inakua kubwa mishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Itatangeneza orotha ya maitaji kabla ya kufungua tuvuti. Itanunua vile, tuvilivyo kwenye orotha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbali Mbali. Mara nyingi, kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walio kushanunua. Niseme kama bidha ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama iki itakuwa na busara. Nitaji hadhari.

Timu yetu inaanza muradi mpya hii wiki. Ni mradi mkubwa tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data ni kazi niliozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni tupange kwa hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa ni watu wazuri. Lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu. Nahitaji kuwa wazi zaidi, nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha. Kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.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

Simu yangu inaongeza muda wangu mwingi sana, naangalia kila dakika, labda zaidi, naangalia barua pepe, habari, na mitandao ya kijami. Ni tabia mbaya, ninajua, lazima nipunguze muda huu, nadhani saa tatu kila siku ni nyingi sana. Itazima tangazo za kutoka kwa programu zote, ntaacha kuangalia usiku kabla ya kulala, mwanga wa simu unanikataza kulala vizuri, nitaweka simu chumbani kingine. Natumia saa ya kawaida baada ya saa ya simu. Naomba kuzingatia zaidi ulimuengu wa kuweli. Watu wanao tuzunguka ni muhimu zaidi kuliko wale kwenye simu. Itabadilisha tabia hii.

Nivae nini leo, hewa ni ya joto au baridi, hebu niangalie nje kwanza jua linaonekana lakini kuna upepo. Nathani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati la blue na suruali nyeusi. Viatu gani, sandali au viatu vya kufunga. Kwa kazi nathani viatu vya kufunga ni bora nitachukua jaketi ni mwage kwenye mkoba. Kama itakuwa baridi jioni, mavazi mazuri yananiwezesha kufanya kazi kwa ujasiri ninataka kuoneka mtu mzuri na waheshima nathani mahali hapa ni sawa.

Asubuhi tayari, lazima niamke nianze siku, leo ni siku nzuri, naona jua linaangaza. Je, ni chukue chai au kahawa, nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga, nitavaa nguo gani, yule shati ya blue au nyekundu. Nafikiri blue ni bora kwa leo, nina mkutano saa nne lazima nijiandae ya mapema. Hebu niangalia maelezo wa jana, nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri, tu.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

Nywila zangu ni changamoto kubwa. Nina akaunti nyingi sana. Kila moja inahitaji nywila. Nilikuwa nikitumia nywila moja kwa zote, lakini sasa nimejua ni hatari. Lazima nibadilishe. Nitatengeneza nywila tofauti kwa kila akounti, lakini nitazikumbukaje zote. Labda niandike mahali salama au nitumie programu ya kusimamia nywila. Nimesikia programu hizo ni salama. Zinakumbuka zote kwa ajili yako. Nitajaribu moja lazima pia nibadilishe nywila mara kwa mara. Kila miezi mitatu usalama wa mitandaoni ni muhimu sana. Wezi wa mtandaoni wako kila mahali lazima nijilinde na data yangu.